Napenda kuvaa nguo zinazo nifanya nijisike huru nadhifu na mwenye kujiamini. Sijali kama nguo niza gharama kubwa au mtindo wa juu. Ilimradi ziwe safi nadhifu na zinaendana na mazingira nilioko. Nguo nzuri kwangu nizile ambazo hazinisumbui bali kunipa uhuru wa kufanya shughuli zangu bila usumbufu. Kwa siku za kawaida, napendelea nguo rahisi na za starehe kama tisheti, shati la kawaida na suruali au sketi isiobana. Aina hii ya mavazi hunifanya nijisike huru na mtulivu hasa napokuwa na shughuli nyingi pia napenda rangi tulivu au zisizopiga kilele sana kwa sababu hunipa hisia ya utulivu na mpangilio.

Kuna programu kadha za simu ambazo hutumia kila siku kama programu ya ujumbe ambayo natumia kuwasilina na marafiki familia na wenzangu. Napenda kutumia kwa sababu inanipa njia raisi ya kutuma ujumbe, picture, video au hata kupiga simu bila garama kubwa. Pili kuna programu ya baru pepe ambayo ni muhimu kwa kazi masomo na hata shughuli binafsi. Pia kuna program ya kalenda ambayo hutumia kupanga ratiba yangu, kujiwekea vikumbusho vya mkutano, kazi au tarehe muhimu. Pia kuna program ya mziki ambayo naitumia kupumzika na kufurahia mziki na upenda. Pia kuna program ya habari ambayo hunisadia kufuatilia matukio muhimu duniani na nyumbani.

Mandhari ninayoona kutoka dirishani hunipa na hisia nyingi na hutegemea muda wa siku na msimu uliopo. Kwanza kabisa, napotazama inje dirisha, mara nyingi huona mchanganyiko wa vitu vya asili na maisha ya kila siku. Kuna mti ulio simama kando ya barabara, majani yake ya kipeperushwa na upepo taratibu, pia huona majengo, yalio karibu mengine ya zamani na mengine ya kisasa, ya kionyesha namna maisha ya watu ya navyoendelea kila siku. Wakati mwingine kuona barabara yenye watu au na magari ya kipita, kionyesha harakati za kawida za maisha. Muda ninaopenda zaidi kutazama inje ya dirisha ni asubuhi mapema au jioni. Asubuhi hali huwa tulivu, hewa safi na mwanga wajua huanza kuangaza pole pole. Jioni napenda kuona jua likielekea, kuzama, anga likibadilika, rangi na kilele za mchana zikianza kupungua. Nyakati hizi hunipa utulivu, wapekee na muda wa kutafakari. Kadri misimu inavyobadilika, ndivyo mandhari inayobadilika wakati wa mvua, miti huwa kijani kibichi, barabara huwa na unyenyevu na anga huonekana nzito wakati wa kiangazi, majani mengine hukauka vumbi huonekana zaidi na jua huwa kali mabadiliko haya hunikumbusha kuwa maisha yanamzunguko na hakuna hali inayodumu milele. Napotazama inje ya dirisha hujisikia mtulivu na mwenye amani wa moyo wakati mwingine hunifanya ni tafakari maisha yangu, mipango yangu na mambo niliyopitia mandhari ya inje hunisaidia kupumzisha akili hasa napokwa ni mechoka au kina au nina mawazo mengi.

Mimi husherehekea mwaka mpya kwa njia rahisi lakini yenye maana. Badala ya sherehe kubwa sana. Ninapenda kutumia muda huo nikiwa karibu na familia au marafiki wa karibu kwa sababu uwepo wao hunipa furaha na amani ya moyo. Kabla ya mwaka kuanza, hupenda kutafakari mwaka uliopita. Hujiuliza ni mambo gani yalikwenda vizuri, changamoto zipi nilipitia, na ni mafunzo gani nimejifunza. Tafakari hii hunisaidia kujielewa zaidi na kunipa mwelekeo wa kuboresha maisha yangu. Mara nyingi huambatana na shukrani kwa afya, familia na fursa nilizozipata.

Shughuli ninayopenda zaidi ni kusoma. Napenda kusoma kwa sababu hunipa nafasi ya kujifunza mambo mapya, kupanua mawazo yangu na kuelewa dunia kwa mtazamo mpana zaidi. Kusoma hunisaidia pia kupumzisha akili na kunitoa kwenye msongo wa mawazo ya kila siku. Unapata muda wa ziada huwa napenda kusoma vitabu, makala au hata habari zinazohusiana na maisha ya kila siku wakati mwingine nasoma kwa ajili ya elimu na nyakati nyingine kwa ajili ya burudani. Kusoma hunifanya nijisikie nimejengeka zaidi kiakili na kuniongeza msamiati pamoja na uwezo wa kujieleza vizuri.